Hali ya hewa leo ni joto nyingi mno. Hili joto lasumbua sana sababu ni nyingi mpaka mtu anashindwa kulala ama kufanya kasi. Mimi nasikia vibaya nahisi vibaya sana. Nimevaa t-shirt ili niweze kufanya kazi kidogo kidogo. Mimi sipendelei kabisa hii hali ya hewa. Sababu hii hali ya hewa huwa inasumbua kila mtu sitaki kufanya kazi yeyote nje lakini kwa nyumba ndani naeza fanya kazi ya chumbani kupika ama kufua nguo sababu nje kuna joto nyingi mno.

Kongu ni ngependa sana kutempea katika inchi ya marekani. Nchi ya marekani naipenda sana. Na si kwa sababu inakitu yeyote ile inanipendesa. Lakini iyo njina marekani uwa inanipendesa sana. Siku moja nafikiria nitapanga niende nitembea iyo inchi. Napenda iyo inchi ya marekani sana. Naona kama ikona amani sana, haina vita ya yote na haina ubagusi wa mtu ya yote. Nafikirianga siku moja, nitapada tiketi, niweze kuenda marikani nitembe, nakisha nilundi. Lakini sio mambo ya kuhishi huko, mi sipendi kuhishi inchi sa nje, napenda kuhishi hapa kenya yetu.

Sera ya kampuni ambayo naona ikiwa muhimu ni wakati kampuni inahisa zao, halafu inaamua kuuzia wateja wao. Hii ina maana kuwa wateja watafaidika sana kwa siku za badaye. Na tena wakati kampuni inajitolea kuwapa wafanyikazi wake mkopo ili wajiinue kimaisha.

Mimi huwa na uhusiano mzuri na wazee wangu sana. Wazee wangu wananipenda sana mpaka wananipea mawaidha ambaye itaniwezesha kuishi maisha ya baadaye. Na kueza kupea watoto wangu mawaidha walionipa mimi. Ulezi wao ni bora wakati nilikuwa mtoto. Ndio maana nawapenda sana nawatamani kuwachunga, mpaka wazeeke wakiwa na furaha na amani tele. Sana sana kuna wakati wananikosa, lazima watumane wanione. Ndio niweze kuwaongelesha, niweze kuwapikia, niweze kuwafanyia kila kitu. Ndiyo wafurahie, mimi niko na uhusiano, mzuri na wazee wangu, na ninawapenda kila siku, kila wakati, kila saa. Wanapokuwa wagonjwa mimi nawashughulikia kabisa, na wakati mimi sina kitu chochote kile, wananipea na wananipea mawaidha, ili niweze kupata mahari mingi, Ndiyo niweze kusaidia watoto wangu na hao watoto wengine wetu nawapenda wazazi wangu sana wazee wa kijiji yote nawapenda.

Mahali inapoishi kuna nyumba nzuri sana iliojengwa likitumia mbao namawe kidogo kidogo hiyo nyumba siokuwa sana lakini inaniwesesha kuhishi mimi na watoto wangu nzuri sana Mimi masingira inayo ikokaribu na kwetu. Kuna mirima mirima pande zote mbili na kuna miti na mzitu mkubwa sana. Lakini hakuna shidayo yote sababu akuna wanyama wanaamia kwetu. Nidiamia kwa hii eneo kitabu sana miaka kumi iliopita. Alafu hii eneo letu ni salama salamini, hakuna vita na hakuna andui wote. Hile kitu inakuja karibu nasi ni wanyama kama vile ndovu na fisi.